Ninasomea habari mitandaoni kupitia fiyanzo vinavyoaminika na rahisi kufikika. Mara nyingi natumia tofuti za fiyombo vya habari vinavyojulikana kwa kutoa tarifa sahihi na za haraka. Fiyanzo hivi unisaindia kupata habari sa ndani na za kimataifa kwa wakati mumoja. Pia ninatumia mitandao ya kijami kama nyongeza, lakini huwa makini kujuja habari na fuata kuraza rasmi za taazizi za habari na waandishi wanao aminika ili kuepuka tarifa zisizo sahihi. Kabla ya kuamini au kushiriki habari, kuchitahidi kuzitipitisha kwanza, saidi ya hayo, napendelea kusoma habari mitandaoni kwa sababu ni rahisi na sinaokua muda, ninaweza kusoma wakati wowote na mahali popote. Iwe ni nyumbani au safarini kwa njia hiyo habari mitandaoni kunifanya nipaki na uwelewa kina choendelea duniani huku ni kitumia teknolojia kwa buzara.

Luka ninayopendelea kujifunza ni hile itakayo, ongeza uwelewa wangu wa dunia na kunisaidia kuwasiliana na watu wengi, kwa mfano ningependa kujifunza kingereza au kichina kwa sababu luka hizi, sina sungumuzwa na mamilioni ya watu duniani. Kujua lugha hizi, kunanifungulia milango ya fursa za, kielimu kazi na urafiki wa kimataifa saidi ya hayo, kujifunza lugha mpya, kunanifundisha uvumilivu bidii na, kufahamu matamaduni nyingine. Hii ni njia mzuri ya kuelewa watu tofauti, kuimarisha heshima na kueneza maelewano, lugha hio hiyo tu, luka siyo tu maneno Bali ni taraja la mawasiliano na kuelewa wa tamaduni Pia kujifunza luka kunanipa furusa binafsi Kila neno chipia, ninalojifunza ni mafanikio madoko yanayoongeza kuchiamini na motisha ya kuchifunza saidi. Kwa hivyo, luka ninaayopendelea kujifunza ni ile itakayoongeza ujusi wangu kunifundisha sidadi upya na kunisaidia kuunganishwa na dunia kwa njia ya kipekee.

Mimi ni mutu wa wa kuamuka mapema. Napenda kuanza siku yangu asubui kwa sababu akili yangu huwa tulivu na mwili wangu unanguvu. Kuamuka mapema hunipa na fasi ya kupanga siku yangu kueka malengo na kujiaandaa vizuri kabla shukuli hasijaanza. Asumbui pia hunipa muda wa kufanya mambo muhimu pila kusumbuvu mwingi. Nina Ninaweza kusoma kufanya mazohezi kidoko au kufikiria mipango yangu ya siku. Muda huu hunisaidia kuanza siku nikiwa na umakini na hali nzuri ya kufanya kazi. Ngawa usiku nao una utulivu wake na pendelea kutumia usiku kupumuzika na kuchi tayarisha kwa siku inayofuata. Kulala mapema hunisaidia kuamuka nikiwa na nguvu na avyanjema. Kwa hivyo, kwa hiyo, mimi ni mutu wa kua muka mapema kwa sababu hunisaidia kuwa na mpangilio mzuri tija na na usawaziko katika maisha yangu ya kilasiku.